Nchana mimi upenda sana kula wali ama matunda sababu nikikula chakulaki zito kama vile sima nikiwa kazi ni mina yeza lala ama nikawa na hisi mchovu na ya itapunguza ile kazi yambayo ningemaliza kwa siku nifanya nikaisongeshe kwa siku ijayo.

Mimi nafanya kazi vizuri zaidi ya subuhi, wakati ua akili yangu watulivu na naweza kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Napenda kupanga mambo yangu mapema kwa sababu nikiwa ni meanza siku vizuri, kazi yangu zinaenda kwa ufanisi zaidi. Pia napenda kufanya kazi zangu saingine wakati wajioni baada ya kazi. Hapo unaezafanya kazi zangu za kipeke labda kuosha vyombo kupika chakula pia uanapenda sana kufanya kazi zangu nikuwa nimetulia jioni.

Wakati mkuu wa mpira wa baseballi, siobwakati ule tu ambao watu wanacheza. Pia ni ule wakati ambao watu wanafurahia kwa pamoja kule kujumuika. Na hiyo hisia ya furaha ambayo mtu anahisi katika kusherekea timu yake. Na pia naona wakati mzuri kabisa katika baseballi, ni wakati ule tumejumuika wote pamoja na tunashabikia timu yetu. Pia inatufunza, tukianguka huo sio mwisho. Dakika moja pekee inezaleta tofauti kubwa sana katika maisha yetu.